Wakati ninapohisi wasiwasi, jambo la kwanza ninalolifanya ni kutambua hisia hizo na kujikubali kuwa ni hali ya kawaida kwa binadamu. Najua kuwa wasiwasi unaweza kutoka kwa shinikiza la kazi, majukumu ya maisha na changamoto zisizotarajiwa. Baada ya kupuuza au badala ya kujipuuza au kujilaumu. Ninajipa muda wa kutulia na kuelewa chanza cha wasiwasi wangu. Pili ninatumia mbinu za kupumua kwa kina ili kutuliza akili na mwili wangu. Kupumua polepole na kwa makusudi hunisaidia kupunguza mapigo ya moyo na kunirudisha katika hali ya utulivu wakati mwingine najitenga kwa muda mfupi na mazingira yanayoni yanayaniletea msongo wa mawaza ili nipate nafasi ya kujituliza na kufikiria kwa utulivu tatu, ninapohisi wasiwasi ninajaribu kujishughulisha akili yangu kwa shughuli chanya ninaweza kusikiliza muziki, kusoma vitabu na kufanya mazoezi mepesi ya mwili kama kutembea shughuli hizi hunisaidia kuondoa mawazo hasi na kunipa hisia ya udhibiti juu ya hali ninayopitia. Nne, ninathamani sana mazungumza na watu ninaowaamini kushiriki hisia zangu na rafiki wa karibu na na familia hunisaidia kupunguza mzigo wa mawazo na kupata mtazamo mpya mara nyingi, ushauri au maneno ya faraja kutoka kwa wengine hunipa nguvu na kunisaidia kuona mambo kwa njia chanya zaidi. Kwa ujumla ninakabiliana na wasiwasi kwa kuchukua hatua zinazojenga utulivu wa akili na afya ya kihisia. Ninajifunza kuwa mvumilivu na nafasi yangu nikikumbuka kuwa wasiwasi hauwezi kudumu milele. Kwa kutumia mbinu hizi mara kwa mara, ninaweza kuthibiti wasiwasi wangu vizuri na kuendeleza kuendelea na shughuli zangu za kila siku kwa ujasiri zaidi.

Jambo la dini ambalo ni muhimu sana kwangu ni imani na uhusiano wangu na Mungu ninaamini kuwa imani husaidia kuongeza maisha yangu kwa njia mzuri hunipa mwongozo katika maamuzi na kunisaidia kudumisha maadili mema imani yangu huni humaanisha kihisia na kisaikolojia na hubadilisha mitazamo changamoto na maisha yangu kwa matumizi na subira pili, sala na ibada ni sehemu muhimu ya dini yangu ambayo huniunganisha na nguvu ya kiroho kwa kushiriki katika ibada ninapata utulivu wa ndani faraja na uwezekano wa kuzungumza na Mungu kwa ukaribu ibada husaidia pia kujenga nidhamu binafsi kwani inahitaji mwendo wa kila siku na kuzingatia mambo muhimu maishani tatu, maadili na kanuni za dini yangu ni mwelekeo mkubwa katika maisha yangu ya kila siku kanuni kama heshima upendo na upendo kwa wengine ukweli na msaada wa walio dhaifu zinanisaidia kuishi maisha yenye maana na kusaidia jamii yangu kupitia dini nimejifunza jinsi ya kuwa mtu bora sio kwa maslahi yangu tu bali pia kwa wengine zaidi ya hayo jamii ya waumini na ushirikiano wa kidini ni jambo muhimu kwangu kuungana na wengine katika shughuli za kidini hunisaidia kupata ushauri kushirikiana katika maswala ya kiroho na kujenga uhakiki wenye maana hii husaidia pia kudumisha maadili na heshima kwa watu wanaoshirikiana na mimi kwa ujumla, jambo la dini ambalo ni muhimu kwangu ni imani yangu na Mungu wangu. Maadili na kanuni za dini, ibada na jamii na waumini kila mmoja ya haya huchangia katika kukua kwangu kiroho, kisaikolojia na kijamii. Na kunisaidia kuishi maisha yenye maana, amani na faraja ya ndani.